Rafiki yangu wakaribu anaitwa spawacha na tulieza kupatana na yeye ambapo tulikuwa tunafanya shule ya upili na tulisomea shule ile kuanzia kidato cha kwanzi hadi kidato cha nne na mumbo wambao tulifanya pamoja ni kufanya kazi ya ziyada kusoma kwa pamoja na pia kucheza kwa pamoja. Na kitu ambacho kina nifanya niwe rafiki wa ukweli ni kuzingatea mausiano yetu kwa mawasiliano kujuliana hali kila wakati na pia rafiki yangu unaezasema ni mtu mzuri sana kwa sababu ni mtu ambaye anaeshimu urafiki wetu na pia haungei mambo mabaya kunihusu na wengine na ni mtu ambaye na muamini sana.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba cha jikoni ambacho napenda kuka sana kwa sababu napenda kufanya mambo ya mapishi. Na kitu ambacho kinafanya chumba hicho kipendeke ni kwa sababu napenda kufanya mapishi yangu kwele na hizo ndoshugili inazofanya mno kupika na kutageneza kiki. Na ninahisi mwenye furaha nikiwa chambani mhumo kwa sababu ninahisi kwamba nakifanya kitu ambacho ninakipenda zaidi na inafanya chumba hicho kiwe kizuri zaidi ya vingine vile ingawaje mi uka kwa chumba kwa viumba hivo vingine nakipendelea jikoni zaidi.

Mahali ambapo ningependa kuenda. Au likizo yangu ya ndoto inaweza kuwa mlima kilimanjaro. Na kwa sababu ningependa kupanda mlima huo, nikafika kule juu na ningehisi kuwa kuna kitu ambacho nimeweza kufikia, ambacho nimeishi kutaka. Na ni jambo la maana sana kwangu kwa sababu nahisi kuwa nikifika kileleni wa mlima ule. Nitaweza kuona nchi, kutoka kule juu, na nitaweza pia ku, nitahisi mchangamfu kwa sababu ni jambo ambalo limekua akilini mwangu kwa muda na ningependa kusafiri na rafiki yangu ambaye ni rafiki yangu wa karibu zaidi. Nahitaji kutembea mingi kwa sababu kama mtu anayefanya kazi kutoka nyumbani, nimezoea kuketi sana na kupumzika sana. Kwa hivo ningependa kutembea mingi.

Kitu ambacho ni nachokifanya jioni, nikitokea kazi, napenda kuoga, kisha nafanya mazoezi chache, na pia napenda kupika chakula za jioni, na pia napenda kusikiza muziki wakati ule nikifanya kazi, na jinsi navyoandaa kulala ni kwa kuweka muziki uliona taratibu, ulionyamaza, na ninahisi furaha kwa sababu ni siku ya kupumzika baada ya kuwa na siku refu kazini.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Japan. Na kitu ambacho ninachohitaji. Nacho tamani kuona kwa nchi hiyo ni maua ya Sherry Blossoms. Na kitu kinacho nipendeza zaidi ninachokisikia. Nikisikia kuhusu maua ya hayo kwa sababu ni mimi mtu na ambaye napenda maua. Na pia safari hiyo nahisi itakuwa yenye mafunzo mengi kwa sababu kuna vitu vingi vya kuona kule.